Kumbukumbu moja ambayo ninaikumbuka ya kutisha zaidi ni pale ambapo nilipo kuwa dani ya nyumba na ilikuwa muendo wa usiku sambili na nusu usiku. Nyoka kubwa iliweza kutokea chini ya kitanda ambapo nilikuwa ninaji tayarisha ili niwezi kulala. Ilibidi nimeweza kupiga mayowe ili majirani wakuje kunisaidia. Majirani wakaja kunisaidia, tukangangana tukaweza kuiyua hiyo nyoka. Hata bada ya kuwa hiyo nyoka nilikuwa na shauku ya kulala kwenye nyumba hiyo Kwa sababu nilikuwa ninadhani huenda nyoka ile ilikuwa isha taga mayai ikaangua na kuna uweze kano ya kuwa kulikuwa na nyoka wengine kwa hile nyumba Niliweza kuenda kwa rafiki yangu ambapo niliweza kulala mpaka siku iliofuata, alafu ilipofika kesho yake, nikatafuta nyumba ingine, nikaweza kuhama.

Ndiyo, ni kweli kuwa mimi hupenda kuangalia nyota usiku ambapo inapotokea kwani ile hali ya kuangalia nyota usiku ikiwa kwenye mawingu ni hali maridadi zaidi Inasemekana kuwa nyota hukuweko mchana lakini hawezi kuiona kutokana na hali ya jua kuwaka ambapo nyota ile haiwezi kuonekana. Hivyo basi, nyota huonekana usiku kwa sababu usiku ni wakati ambapo jua haiwezi kuwaka. Nyota huonekana vyema sana wakati wa usiku na mimi hufurahiya zaidi usiku wakati ambapo sina kazi nyumbani ninatoka nje ya nyumba yangu na ninaangalia nyota.

Mji ambao mimi ninatamani siku moja kuweza kuitembelea ni mji uitwao Miami Florida ambao uko Marekani. Napenda mji huu kwa sababu ya muonekano wake ina chakula kizuri, ina mazingira mazuri na pia wanawake ambao wako Miami Florida ni wanawake wazuri na warembo sana. Pia hali ya maisha Miami, Florida hunifurahisha. Kuna magari ya kifahari kule na pia kuna nyumba ya kifahari. Pia hali ya teknolojia katika mjii huu uko katika hali ya juu za.

Kwangu mimi, ninapo anza mradi mpya nina jitahidi kwanza kuelewa madhumuni na malengo ya mradi. Ili niweze kuelekeza juhudi zangu vizurikisha na amsha mkutano watimu ili kutangaza majukumu kuzungumza juu ya ratiba na kutambua rasilimali zinazo hitajika kabla ya kufungua kazi rasmi. Pia ninaweka malengo madogo na ya wazi ya takayo ongeza ufanisi wa kazi na ninatumia zana kama ratiba kusaidia kufuatilia hatua muda na mafanikio ya kila kazi ndogo ndani ya mradi. Kwa kufanya hivi, mradi mpya unaanza kwa ufafanuzi mzuri mpangilio dhabiti na mawasiliano ya wazi na timu. Na hii hufanya kazi iende vizuri na kwatija zaidi.

Nikweli kuwa mimi hupenda kununua bitha mbali mbali kupitia simu. Hii ni kwa sababu ninaweza kulipia kwa njia za kidigitali bila kusonga sehemu. Takriban, asili mia kubwa ya vitu ambavyo mimi huvinunua, huvinunua kwa kupitia simu. Pia kwa dunia ya leo watu wengi hutumia simu kununua vitu vyao mitandaoni na hali hii imeweza kurahisisha njia ambayo ya kununua vitu si rahisi si lazima uwe na pesa ila ukiwa na pesa kwenye simu unaweza kununua kila ambacho unachokita.

Ninapohitaji msaada kazini, ninaanza kwa kueleza wazi tatizo nililonalo na kile nimejaribu tayari. Kwani hii inawaonyesha wenzangu au msimamizi wangu ni wapi nimegonga ukuta na wanapo weza kusaidia kisha na amulua mtu aliyefaa au mwenye uzoefu zaidi. Si kuomba kwa kundi ili nipate msaada wa haraka na kwa ufanisi Mara nyingi nazungumza nao ana kwa ana au kwa wakati ambao siyo wa msongamano mkubwa Kwani hii huongeza uwezekano wa kupata jibu bora Pia ni nawashukuru kwa msaada wao na kuwaeleza jinsi msaada huo unavyo nisaidia kutatua changamoto ili tuendelee kufanya kazi pamoja kwa ufanisi zaidi.

Hali ya hewa ambayo ninayo ipenda ni hali yenye jua lawastani wa anga wazi. Ambapo joto si kali sana na upepo mpole unasababisha hisia ya utulivu. Hali kama hii, hutoa nafasi nzuri ya kutembea nje, kufanya shughuli za nje au kupumzika bila msongamano wa joto kali au baridi kali. Watu wengi pia wanapendelea hali ya joto lawastani kwani nirahisi kuwa nje bila kuvaa nguo nzito sana au kuwa na joto sana na hii hufanya siku ziwe za furaha zaidi kwa matembezi au shughuli za nje. Kwa ujumla, hali ya hewa yenye jua, joto la wastani na anga safi huchangia hisia nzuri, nguvu na furaha ya siku nzuri.

Mazingira ya kazi huwa nzuri zaidi, pale ambapo kuna mawasiliano ya wazi na heshima, ambapo kila mfanya kazi anaweza kusema mawazo yake bila hofu na kukosolewa na kusikia kwamba maoni yake ya nathaminiwa. Pia ni muhimu kuwa na usalama wa kimwili na kihisia, usawa wa kazi na maisha kama kupumzika na muda wa kupumzika na uongozi unao elezea malengo kwa uwazi ili kila mtu ajue anacho tarajiwa kukifanya. Pia kukua kwa mtu binafsi kielimu na kitaalam ndani ya kazi matokeo ya kufundishwa una fursa za ukuaji husaidia kufanya kazi iwe ya kuridhisha na yenye tija zaidi.

Katika mapumziko ya mchana, najitahidi kuwacha kazi mezani, kula chakula cha afya bila kujihusisha na simu na hata kutoka nje kwa muda mfupi ili kupata mafuta ya jua au kutembea kidogo. Kutembea au kupumua hewa safi kunanisaidia akili yangu ambapo nilikuwa nimechoka kwenye kazi ya macho na kichwa Pia kutembea kunanipa nguvu mpya na kunanifanya niwe na mtazamo safi wa kazi ninayo rejea kufanya badaye. Pia, mara nyingi napenda kunywa maji ya kutosha na kupumzika kichwa kwa kutazama nje au kuzungumza na wenzangu. Kwani hii, husaidia kurejesha nguvu na kuondoa mkazo wa kazi. Kwa kufanya hivyo, mapumziko ya mchana, hufanya kazi iwe, nzuri, zaidi na bora kwa afya ya akili kiujumla.

Mimi napenda kuenda nje ya nyumbani kwa chakula kama vile pale talisman restaurant, mahali pa mazingira mazuri na latha tamu. Pia, ni napenda kuenda kwa the carnival restaurant kwa nyama nzuri na uzoefu wakipekee wakula pamoja na marafiki. Pia, napenda kutembelea sehemu kama zen garden kwa kuchu kwa chakula, cha mtindo na bustani na hewa safi. The view kwa mandari nzuri na chakula nzuri wakati muingine napenda kuenda urban eatery au collective restaurant and art gallery kwa vibe ya kisasa na nafasi nzuri ya kukaa na marafiki.

Mimi huwa na hisia mchanganyiko kuhusu wasilisho. Mara nyingi na kuwa na msesimiko kidogo na hata wasiwasi kabla ya kuzungumza mbele ya wengine. Kwani ni kawaida kwa wengi kuhisi hofu ya maoni ya wengine na uamuzi wao kabla na wakati wa wasilisho. Hii ni kitu kinachujulikana sana takriban watu wengi huchukulia wasilisho kuwa tukio linalo waweka kwenye mkazo zaidi kuliko kawaida sababu ya msesimuko huu inaweza kuwa kutokana na hofu ya kukosolewa, kutaka kufanya vizuri au hisia ya ya kutazamwa na macho ya kila mtu wanao kusikiliza. Jambo ambalo wengi wanao taambika nalu wanapofikiria kuhusu wasilisho na pia mimi nikiwa mmoja wao. Lakini mara nyingi baada ya kuanza kuzungumza hisia hizi zinabadilika na kufifia taratibu hadi wakati mwingine hua ninafuraha ya kushiriki elimu na hadira au kuridhika kwa kazi ninayo ifanya.

Mimi huchochea ushirikiano kwa kusisitiza mawasiliano wazi na ya heshima ambapo kila mtu anaweza kusema mawazo yake bila hofu ya kukosolewa na tunafanya mikutano ya mara kwa mara ili kugawana maendeleo na changamoto. Pia ninaweka malengo ya pamoja kama timu si malengo ya mtu mmoja ili kila mtu ajisikie sehemu ya mafanikio na wajibu wa kusaidia wenzao kufanikiwa. Ninajenga pia utamaduni wa kuthamini mawazo na kazi za kila mtu ninapotambua na kushukuru michango yao. Kwa sababu hii huongeza ari ya kushirikiana zaidi na kuboresha kushirikiana kazini. Kwa kufanya hivi tunajenga timu yenye nguvu, imani na uzalishaji bora.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano ya kutafuta maarifa na ujuzi mbalimbali ikiwa ni pamoja na mashindano ya shule na jumuia ambapo washiriki wanashindana kulingana na ujuzi, mbinu na ubunifu kushiriki mashindano kunatoa uzoefu wa kipikee na kujifunza mbali na ratiba ya kila siku. Pia inampa mtu jambo la kufanya vizuri kukutana na watu kwenye niya kama yao na kumpa mtu msukumo wa kuboresha ujuzi wake zaidi. Mashindano haya ni mafanikio kwa sababu yanainua mtu kiakili na kumpa mtu nafasi ya kuzitumia mbinu mpya za kufikiri. Na mara nyingi humpa mtu ari ya kuendalea kujijenga zaidi. Kwa ujumla, kushiriki mashindano ni fursa mzuri ya kukua, kujifunza na kujisikia kuwa sehemu changamoto kubwa kuliko kawaida.

Ninapo hisi msongo wa kazi. Ninajisongeza mbali kidogo na kazi kwa kuchukua mapumziko madogo ya kutembea au kupumua kwa kina ili kuondoa msongo wa mawazo. Pia napenda kupunguza akili kwa kufanya shughuli ndogo za kutuliza kama kusikiliza muziki mzuri, kunywa maji au kutazama mazingira nje ya dirisha. Hii inanipa nafasi ya kurejesha nguvu na kutafuta mtazamo safi wa kazi kufanya mazoezi, mafupi au kutafuta mwanga wa jua. Pia unanisaidia kupata mtazamo mpya wa changamoto zangu mara nyingi ninasema nyingi ninasema wazi kujieleza hisia zangu kwa mtu nilie na uhusiano. Wa karibu au mwezangu kazini ili kupata msaada wa kihisia na mawazo mapya kwa kufanya haya msongo wa kazi hupungua taratibu na ninaweza kurudi kwenye kazi yangu huku nikiwa na ari na mtazamo mzuri wa kuhakikisha kazi inafanywa kwa tija zaidi.

Kwa kazi yangu, stadi muhimu ni uwezo wa mawasiliano wazi na yenye heshima kwani hii inasaidia kuelezea mawazo kwa urahisi na kuboresha uhusiano na wenzako. Pia, napenda kushika ushirikiano wa timu ambapo kuheshimiana na kushirikiana mawazo kunaleta ubunifu. Uwezo na kutatua matatizo kwa ubunifu na mtazamo chanya pia ni muhimu sana Kwa mara nyingi tunakutana na changamoto zisizo za kawaida kazini.Stadi nyingine muhimu ni urefu wa moyo na uwezo wa kubadilika au kujifunza mambo mapya maana mazingira ya kazi yanabadilika kwa haraka Kwa pamoja, hizi stadi zinanipa uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi, kushirikiana vizuri na wengine na kukua kitaaluma.

Kibinafsi mimi napendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu kuna nipa nguvu, kuna changamsha moyo na kuna nifanya niwe na hali ya siku nzima, na pia njia nzuri ya kuanza siku kwa mtazamo chanya. Mazoezi yoyote iwe ni kutembea kukimbia au kufanya misuli kwa kubeba chuma hufanya mwili uchangamke na kupata faida nyingi kiafya kama kupunguza presha kuboresha moyo na mapafu na kuyasongeza nishati ya siku watu wengine hupendelea mazoezi jioni hasa baada ya kazi ili kupunguza msongo wa kazi na kusaidia usingizi mzuri Kwa kawaida wakati wowote unaweza kufanya mazoezi ilihali mimi kibinafsi huona asubuhi inafaida ya zaidi kwa kujenga nidhamu na kuanza siku kwanguvu na motisha.

Ninapofanya kosa kazini kwanza ninalikubali kwa uwazi bila kujitetea kwani kuwa muwazi husaidia kujenga uaminifu kazini. Kisha ninaeleza kile kilicho tokea kwa musimamizi au timu kwa ufupi na kwa ukweli na kuomba rathi ikiwa nilazima. Baadae, nina chunguza chanzo cha makosa ili kujua kilisababishwa na nini. Kama ilikuwa kukosea au ukosefu wa maelezo. Na kutafuta njia ya kuzuia kosa kama hilo kutokea tena. Pia, ninaomba ushauri au msaada kama nina hitaji ili kuhakikisha kila mtu anaelewa mabadiliko ya mchakato. Hatimaye, hatimaye ninatumia makosa kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji utenda kaji wangu kwa siku zile.

Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni mwezi wa disemba ambao uonekana kuwa ni ya kuvutia kwa sababu ya hali ya hewa nzuri shuguli za msimu kama michezo, sherehe, likizo au maua ya msimu wakuchipuka baada ya baridi kwa mfano. Utafiti na maoni unaonyesha kuwa disemba mara nyingi hupata kura nyingi kama mwezi unaopendwa zaidi kwa sifa zake hali ya hewa ya wastani na pia rangi za majani na utulivu wa mapumziko ya msimu wa kuanguka. Disemba ina mvuto wa kipekee kwa watu wanaopenda siku kuu likizo na wakati wa pamoja na familia hivyo kufanya mwezi huu kuwa maarufu kwa hisia nzuri, burudani na kumbu kumbu.

Kibinafsi mimi napenda sana kupiga chombo cha muziki kwa sababu muziki huleta furaha, utulivu na njia ya kujieleza kihisia na hata inapokuwa mchezo tu. Ninaweza kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hisia nzuri. Pia kupiga chombo kuna kuja na faida kwa ubongo kama kuboresha kumbukumbu, umakinifu na uwezo wa kutatua matatizo kwa timu au mtu peke yake.

Kibinafsi, ningependa kuona jamii yangu inamakinisha kila mtu kupata elimu bora, huduma za afya zinazofaa, ajira za uhakika na fursa za kiuchumi. Kwani hizi ndizo nguzo za maendeleo ya jamii yenye afya natija. Pia ni muhimu kuwa na haki, usawa wa kijinsia na amani. Ili kila mtu ajisikie salama na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii na kiuchumi bila ubaguzi au msongamano wa maisha. Maendeleo haya yanajumuisha jamii kuwa na uwezo kwa kujitegemea kupitia miradi ya maendeleo elimu ya ujasirimali na upatikanaji wa rasilimali za msingi. Ili maisha ya watu yaboreshwe kwa utaratibu kwa usawa wote.

Ushauri ambao ningepedelea sana kumpa mtu mwingine ni kuwa makini sana kabla ya kutoa maoni yoyote. Kwani ushauri mzuri uwanza na kuelewa hali ya mtu ulionaye mbele yako badala ya kukimbilia kutoa jibu haraka kisha. Wahimize kutambua nguvu zao na kutumia fursa ndogo ndogo kukua kidogo kidogo. Kwa sababu mafanikio mengi uanza na hatuwa ndogo zilizofanywa mara kwa mara. Pia niviema kumshawishi kuchukua nafasi ya kujifunza kila siku kukua kielimu na kimili na kuekeza kwa ustawi wa matumizi ya muda na nidhamu ya kazi. Mwisho kabisa ningependa mtu aweze kubaki na mtazamo chanya na uvumilivu kwani maisha hayana mafanikio bila changamoto.

Kibinafsi mimi napenda kula wali baridi au wali wa nazi kwa sababu ni laini wenye ladha nzuri na huenda vizuri na mchuzi wa mboga, mchuzi wa nyama au maharage. Wali mara nyingi huchanganyika vizuri na viungo mbali mbali na hufanya chakula kiwe rahisi kula na kitamu. Pia napenda ugali kwa sababu ni chakula cha jadi, kinachokaa, magonjwa na kuwapa nguvu. Nyingi, wazungumzaji wa masomo wameonyesha ugali ndiyo chakula kinachopendwa zaidi na wafanyikazi mimi nikiwa moja wapo kwa sababu ili kufanya kazi ngumu watu wengi kupendelea kukula ugali ili waweze kupata nguvu.

Ninapowashugulikia wateja mimi huwasikiliza kwa makini bila kukatiza ili niweze kuelewa kweli kile wanaitaji na matatizo yao. Kwani wateja wanapenda kusikilizwa kila kisha nawajibika kuzungumza wazi na kwa heshima. Kutumia lugha rahisi kuelezea ufumbuzi na kujitahidi kutoa majibu ya haraka na sahihi. Pia ni muhimu kuwa na mtazamo chanya na usikivu wa hali yao na kuwapa taarifa wazi kuhusu mchakato wa suluhu, kujaribu kutoa msaada kwa njia mbalibali kama simu, barua pepe au mtandao kulingana na wanayopendelea. Kwa kufanya hivi, ninafanya wateja wahisi kuthaminiwa kueleweka na kurithika na hatimae kujenga uhusiano mzuri wa muda mrefu na wao.

Kifaa changu ambacho mimi hukichaji hukua ni simu. Nina simu aina ya opo ambayo mimi huichaji mara moja kwa simu kwa siku. Kwani simu hii ni simu ya kudumu na moto na ninaifurahia sana kwa sababu ninaichaji maramoja kwa siku na ninaweza kufanya shuguli zangu zote bila moto kuisha.

Kibinafsi nina mahusiano mazuri na wazee wangu ambayo ni ya heshima, kusikilizana kusikilizana kwa makini na kujifunza kutoka kwao. Kwani wazee huwa na uzoefu mkubwa wa maisha ambao unaweza kung'oa mwanga wa maarifa na hekima kwa vizazi vijavyo. Mahusiano haya yanatokana na mawasiliano ya wazi kuheshimu maoni yao na kutambua umuhimu wao ndani ya familia. Kwani hii husaidia kuhifadhi mila historia na maadili kwa vizazi vijavyo Pia najitahidi kuwa na mazungumzo ya mara kwa mara na wao kuwasiliana na kuwauliza ushauri wao wakati wa changamoto Jambo ambalo linaboresha uhusiano wetu na linaongeza uwelewa wa pamoja ndani ya familia.

Kwa kazi yangu, mafunzo ya kazi ya vitendo almaarufu kwa kimombo on the job training yamenisaidia sana kwa kunipa uzoefu wa moja kwa moja wa majukumu nilio kuwa najifunza. Kujifunza jinsi ya kutumia zana na utaratibu halisi kazini na kuelewa mazingira ya kazi kwa vitendo. Mafunzo haya hutolewa wakati wa kazi halisi na mwalimu au meneja aki kuonyesha hatua kwa hatua jambo linalo ongeza, uelewa na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kazi. Pia mafunzo ya mawasiliano kusalama kazini na matumizi ya teknolojia yamenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kushirikiana na wenzangu kwa ufasaha na kuhakikisha shuguli zetu zinaenda bila hitilafu kubwa. Mafunzo kama haya, humpa mtu ujuzi mpya kukuza study na kuhakikisha mtu anaendelea kukuwa kitaaluma kazini ambayo imeweza kunisaidia.